Napenda sana kula samaki Tangu niwe mtoto, mama amekua akiniandalia samaki Naamini kuwa, samaki inavirutubishi ambavyo vinasaidia mwili wangu kuwa na siha njema vile vile, naweza sema samaki ni rahisi sana kupika na inapatikana kwa urahisi pale sokoni.

Nimewahi kushiriki mashindano. Mashindano yenyewe yalikuwa ni mashindano ya kukimbia. Nilikuwa umri wa miaka kumi. Nikiwa katika darasa la tano. Mashindano ya likuwa mazuri. Niliweza kuja nambari ya tatu kwa wale ambao tulikuwa tunakimbia nao. Nilihisi vizuri sana kwa sababu wenzangu walinipongeza.

Wakati wa baridi kali mimi hufanya vitu vingi sana. Kitu cha kwanza ni kukaa ndani ya nyumba ilikuweza kupambana na hiyo baridi. Kitu cha pili mimi huvaa nguo ambazo ni nzito naamini kuwa nguo nzito hunikinga kutokana na baridi kali. Ya tatu mimi huhakikisha nimekula chakula ambacho ni kizuri nakunywa maji ambayo yana vuguvugu kwa wingi.

Napenda kunywa maziwa sana. Nimekunywa maziwa tangu utotoni. Baba na mama walikuwa na fuga ngombe amba alikuwa na tupa maziwa mengi. Nilikuwa na kunywa maziwa mala wakati mwingine na wakati mwingine na kunywa hayo maziwa yakiwa ndani ya chai. Naamini kuwa maziwa haya ya likuwa ya na usaidia mwili wangu kwa kuipa afyanzuri.

Harufu ambayo naipenda ni ya manukato. Wakati ambapo ninahuhisi harufu hii ni asubuhi kabla ya kuenda kazini na jioni baada ya kutoka kazini nikishatumia manukato. Kumbukumbu ambayo manukato haya hunipa huwa nakumbuka rafiki yangu ambaye alisafiri nje ya nchi alinipa manukato haya. Mimi husikia vizuri sana nikisikia harufu ya manukato hayo.

Nguvu ambazo nikonazo kazini nizile za kufanya kazi yangu na vilevile kuweza kusaidia wenzangu Wakati mwingi mimi huizifata kazi zangu kila wakati Mara kwa mara. Vilevile naamini kuwa Nikiwasaidia wenzangu pale kazi itaweza kuwa rahisi.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni ya kutengeneza barabara mbali mbali ambazo zinaingia vijijini naamini kuwa barabara hizi zikitengenezwa, wale wakulima ambao wanaishi vijijini wataweza kusafirisha yale matokeo ya mimea ambayo wanatoa shambani. Kwa upande mwingine maendeleo hapa ningependa kuona ni vijana kupata kazi mbali mbali ili ziwasaidie maishani.

Mimi navaa miwani. Nimevaa miwani tangu utotoni. Miwani hii unisaidia kuona vizuri. Nikiwa mtoto niligonjika macho. Kisha baada ya hapo mama alinipeleko hospitalini. Peleko hospitalini macho alikuwa na shida sana. Daktari akasema nitaitaji miwani ili nweze kuona darasani vizuri.

Mnyama ambaye nampenda kati ya paka na mbwa, napenda mbwa sana. Naamini kuwa, mbwa ni mnyama ambaye naweza tabu sana na yeye vizuri nikiwa pale nyumbani au kazini. Mbwa anatusaidia pale nyumbani kwa usalama. Wakati mgeni anaingia, lazima mmbwa atagusana naye na kujua mgeni ametoka wapi. Kwa upande mwingine na weza sema kuwa mbwa ni rahisi sana kutengeneza uhusiano wa karibu na binadamu.